Nikiwa na wasiwasi, mimi napenda kujionyesha kama mtu aliyekuwa mtulivu, aliye anajua kujipanga vizuri, aliye na mpangilio mazuri unajua ukionyesha kama ukona wasiwasi, watu wataanza kukuondokea, napata marafiki wanakulenga lenga wale wanukua mnahusiana nao wanajieka mbali kidogo nakuwa, inakua, inakua, inaongezia wasiwasi wako bado pia Kwa hivyo, ukiwa na wasiwasi, lazima ujionyeshe kwa umetulia Usionyeshane sana juu pia watu ni wabaya wanaweza kutakia mabaya.

Tabia nzuri, naweza sema tabia mzuri Ukiwa natabia nzuri, najua kuna venye unawezajionyesha kwa watu Kuna ule mwenye ni mzuri, hanachuki na wengine Kuna ule ni mzuri, anapenda kusaidia watu Kuna ule mwingine ni mzuri, anaheshima kwa watu wote Kuna ule mwingine ni mzuri, anachukulia kila mtu kama ndugu yake na pia kuna wale, wanaoheshimu watu wengine si vizuri ukiwa mtu mbaya hatupendagi watu wenye wako na tabia mbaya.

Ndiyo, ai lazima nipige kura. Kupiga kura ni haki ya kila mtu wa nchi yeyote anayeishi. Hii ni haki yako ambapo unaenda kupiga kura kuchagua kiongozi ambaye ataleta manufaa maendeleo katika inchi yenu. Ule wale watu wasiopenda kupiga kura na wanakuja huku nje na wananalamika kukua serikali haileti maendeleo, Serikali haifanyi hivi, serikali haifanyi hivi Hawa hawapaswi kuongea kukua hawawezi kujitolea, kuthibiti haki yao Kwa hivo, kupiga kura ni haki ya kila mtu anayeishi nchini.

Mimi sana sana naingianga mtandaoni Uta nipata niko hapo X ama Twitter Kisha nikitoka hapo naingia TikTok Yo TikTok kikuna mambo mingi sana Unaona maali pahali padunia fanya watu wanafanya Unapata abari kutoka maali mbali mbali kama kuna kitu ilikua inakusumbua ukiingia TikTok Unaezaona Sae sana watu wengu aladumia TikTok na pia nigitoka tiktok ama nitoke twitter na ingia whatsapp Angalia kama nimepata mabarua mameso hivo.

Napenda kufanya kazi sana sana nikiwa peke yangu Nikifanya kazi nikiwa peke yangu Sina wasiwasi Sina haraka nafanya kazi kwa utulivu Naeza kujipanga vizuri masaa yenye natumia kufanya kazi, unaju kufanya kazi na watu wengi Kuna mwingine anafanya pole pole Kuna mwingine hamtasikizana Kuna mwingine mta mwambie mufanye hivi mtakuwa na mabishano mingi Kwa hivyo kufanya kazi peke yako ikotu sawa iNalingana pia tanya kazi gani kama ni kazi yenye unawezafanya kwa jumla mkiwa watu wengi hiyo unayisisha kufanya kazi na watu.